Naam mimi hutumia video kwa mawasiliano, hasa napo zungumza na watu wamba wako mbali kama kwa mfano mtu alie Amerika na mimi ni kwa whpa Kenya, tunazungumza kwa kutumia video, tunatumia vitu kama vile Google Meet, sa zingine tunatumia Zoom, kwa hiyo mawasiliano tunatumia video sana sana kwa mahasiliano kazini, hasa na watu ambao hawapo hapa Kenya.

Mimi ni mtu wakuwahi, napenda kufika mahali kabla watu wingine wote kufika, natembea na zunguka mahali ambapo tunenda kukutana ama kufanya kazi, nahakikisha ya kwamba kila kitu kiko sawa na hakuna jambo lolote baya, pia nahikikisha ya kwamba nitaeza kusoma vizuri ama kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo mimi napenda kuwahi.

Mimi hujistawisha wakati walikizo kwa kusoma. Mimi napenda kusoma ili niweze kuongeza. Maarifa yangu niweze kuongeza. Mambo ni nayojua. Kwa kusoma zaidi na hikisha ya kwamba najua vitu vingi zaidi na hivyo nakuwa mwerevu zaidi. Mimi napenda sana mambo hayo wakati wa likizo na ndiyo jinsi ninavyo jistawisha likizoni.

Naam, ninapenda sana chakula kitamu, chakula chenye ladhaa nzuri. Mimi nikila chakula kitamu, mimi husikia vizuri sana naskia ni kama moyo wangu, unafurahi sana. Kwa hivyo, mimi napenda sana chakula kitamu, mimi hukifurahia sana chakula kitamu, mimi hula chakula kitamu, nikiwa na tabasamu, na mimi hufurahia sana, napenda sana chakula kitamu.

Kuongeza uzalishaji wangu, mimi kila siku nahakikisha ya kwamba nimekula vizuri, nimekunywa maji ya kutosha, nilipata mapumziko ya kutosha, kwa hivyo ninapoingia kazini, ninajihisi kwamba afya yangu iko sawa. Kwa hivyo uzalishaji wangu, unaeza kusonga juu zaidi, manake Nina nguvuzangu za kutosha na nilipumzika vilivyo. Kabisa.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Mimi hufanya mazoezi ya mwili kila asubuhi. Mimi huamka jambo la kwanza huwa kukimbia kama kilomita tano kutoka kwa nyumba yangu. Kisha narudi kilomita tano nyingine. Halafu naingia kwenye gym nainua vyuma. Kwa hivyo mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa miguu. Mimi ningependa sana kujaribu maanake nimeuona kwenye television mara mingi sana. Nadhani naeza kufaulu katika mchezo huo. Ninavyo ona wachezaji wakicheza nadhani wachezaji hao. Hawana mambo mingi kunishinda mimi. Na mimi pia najiamini ya kwamba naeza kujaribu mchezo huo. Na nikawa hodari sana.

Naam, ningependa kurudi ujana, maanake ujana ni moshi, ukienda haurudi, lakini mapenzi yangu ni kwamba ningependa kurudi ujana, nifanya mambo mengi ambayo sikufanya wakati nilipokuwa kijana. Wakati nilipo kuwa kijana sikuwa na pesa mingi, wazee walikuwa wananinyang'anya warembo, ningependa sana nikipata fursa ya kurudi kuwa kijana, nirudi kule na niwe na pesa nyingi, nieze kusalimia na kukatia warembo kabisa.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni kusoma. Mimi siku niliofuzu masomo yangu nilijihisi ni kama nimefaulu kabisa katika masomo yangu na nilifurahia sana. Nilienda nyumbani nikiwa mwingi wa furaha. Na hadi wa leo nadhani siku niliofuzu masomo yangu ndio siku muhimu sana katika maisha yangu.

Wakati ninahitaji msaada kazini mimi huita wafanyikazi wenzangu na kuwauliza. Kama wanaeza kunisaidia kutekeleza jambo hilo, iwwapo wananisaidia mimi ufurahi sana. Wakishindwa mimi huenda kwa mkubwa, namuliza mkubwa ushauri, namuliza maelekezo, namuliza jinsi gani naeza kufanya jambo hilo ambalo ninaenda kufanya.

Wiki yangu ya kazi mimi huipanga kwanza hua naandika mambo ninayohitaji kufanya wiki hiyo. Kisha natekeleza mambo ayo. Mambo yalio ya dharura zaidi nayafanya. Kisha yale ambayo hayana haraka nitayafanya mwisho wa wiki. Kwa hiyo wiki yangu huisha siku ya ijumaa. Mimi hufanya kazi hadi saa sita mchana. Kisha nafunga kazi naingia kwenye wikendi rasmi.

Mimi hutumia mfuma usalama widole, mimi wakikisha ya kwamba nime bonyeza vidole vyangu vizuri na vimechukuliwa sawa sawa. Kwa hivyo mtu mwingine akija kujaribu kuchukua neno siri langu ama kuiba pesa kwenye benki hawezi faulu. Mimi napenda sana mfumo usalama wavidole, maanake unahakikisha ya kwamba niwewe tu peke yako, hata mke hawezi chukua pesa zako.

Laa mimi sivai miwani maanake ya macho yangu ya naona mbali, ya naona vizuri, nikimuangalia mtu hata awe kama umbali wa mita mia moja baado naeza kumjua yule ni nani. Kwa hivyo mimi sivai miwani maanake pia wakati mwingine ukivaa miwani, miwani inaharibu macho yako zaidi badala kuiunda. Kwa hivyo mimi na amini ya kwamba naeza kuona tu bila kuvaa miwani.

Naam, ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni, ninapenda sana kuona mambo ambayo watu tofauti tofauti wanafikiria. Kupitia mtandao, unaweza kutangamana na watu wengi sana ambao, labda hungeweza kutangamana nao ana kwa ana. Mtandao pia unakuwezesha hata kuongea na bilionaire, ama kuona kile ambacho bilionaire anasema, hata ingawa wewe pengine ni mtu maskini. Kwa hivyo mimi napenda sana kuona na kusoma maoni ya watu mtandaoni.

Naam, ninapenda sana kupika, mimi huwa napika kutokea asubuhi hadi jioni, naeza pika kama mara tatu, mimi hupika chakula cha asubuhi, kinachoitwa staftahi, kisha napika pia chakula cha mcha, cha mcha, chakula cha mchana, alafu pia nakula chakula cha jioni ama chajio. Mimi hupika sana sana hasa nyama mi huenda kwenye televisheni kuona vitu ambavyo watu wanapika na mimi najifunza na napika nyumbani na kula.

Naam, ninawafahamu sana majirani wangu, ninawajua vizuri, sisi utangamana, sisi uongea, sisi ucheza hata michezo ya video pamoja. Mimi nawapenda majirani zangu na nawajua vizuri, hata nawajua watoto wao huwa wanakuja kunitembelea nyakati zingine. Mimi huwafurahia sana na mimi ukutana nao vizuri.

Kushirikiana na timu mimi huwa nahakikisha ya kwamba tunaeza kuongea kila mtu anaeza kumsikiliza mwenzake Hakuna mtu ambaye anamdhalilisha mwenzake ama anajiona ya kwamba yeye ni mtu mkubwa kushinda mwenzake Kwa hivyo mashirikiano yaanaeza kukua na tukifanya hivyo tunafurahia sana na kila mtu anaeza kujifunza mambo mengi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huwa naenda chini ya mti na keti na tulia, asikiliza ndege ya wangani wa kiimba, masaa zingine mimi hupatana na marafiki zangu, tunaweza kuongea, tunapigia hadithi, tunajadiliana kuhusu jinsi kazi ilivyokuwa awali na jinsi kazi itakavyokuwa bada ya mapumziko haya mchana.

Mchezo ninaupenda katika olimpiki ni mbio za masafa, marefu, hasa zile vya kuruka viunzi na maji. Mbio hizo zinabobewa sana na wakenya na minapenda sana manake wakenya hubobea katika sekta hiyo. Wazina kuwa mbio za mita elftatu kuruka viunzi na maji. Nafurahia sana mchezo huo olimpiki na nigependa kushiriki siku moja.

Simu yangu mimi hutumia maranyingi kwa kupiga, mimi huwa napigia watu simu, tunapata kuzungumza kwa mudamrefu, naweza mpigia mtu mmoja simu, tuzungumze nae hata saa moja, ni mpigia mwingine tuzungumze dakika thelatini, kwa hivyo mudamwingi mimi katika simu na naongea na watu na wapigia ama simu ama hawa nanipigia simu na tunapata kuzungumza.

Ninapenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao ni mizuri sana. Michezo huo mimi niliujua mara ya kwanza nilipokuwa katika kidato cha kwanza. Nilikuwa natoka shuleni nikapata wazee kucheza michezo ya ubao. Nikajifunza na nikapenda michezo hiyo. Natokea siku hiyo mimi sijawai kuangalia nyuma. Mimi hucheza michezo ya ubao kila siku.

Udhaifu wangu kazini naushugulikia kwa kujifunza zaidi kuhusu jambo hilo. Mimi pia naomba ushauri kutoka kwa wafanyikazi wenzangu nawauliza nyinyi mnafanya vipi kukabiliana na udhaifu huo. Manake si mi pekeangu na udhaifu huo, kuna watu wengi ambao wana udhaifu huo na kwa kupitia kushauriana na kuelekezana Napata kuhakikisha kwamba udhaifu wangu unazidi kupunguka na nazidi kumarika katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuni pale baharini, eneo la pwani, hasa jiji la Mombasa. Kuna wakati nilienda Mombasa na nilikuwa tu nimetulia pale baharini, pale ufukweni, mwa bahari ni kitazama jinsi watu wanavyo jivinjari, watu wanavyo shangilia, watu wanavyo furahia kutembea baharini. Na mimi nilifurahi sana na nigependa sana kuenda kurudi uko siku moja pia nieze kufurahia mandhari hayo tena.

Naam, ninapenda sana kutembea msituni, manake msituni kuna utulivu, unapata kuona mambo mageni, unapata kuona wadudu ambao hujawai kuwaona, unapata kuona ndege ambao hujawai kuwaona, unapata kuona wanyama ambao hujawai kuwaona, miti iko hapo, rangi ni ya kijani kibichi, kuna utulivu mzuri, kutembea msituni ni kuzuri na mimi napenda sana.

Naam ni napenda sana kucheza michezo ya video, napenda sana kucheza michezo kama vile ya michezo wa miguu ule kwenye video, napenda kucheza michezo na unaitwa Mortal Kombat, ambao ni michezo tu wa watu kupigana, unapata kupigana na watu tofauti tofauti, imi ufuahia michezo hiyo ya video, ningependa sana kuwahimiza kila mtu ajaribu michezo hiyo.

Mimi hupendelea mwanga mkali, mwanga mkali unakusaidia kuona vizuri, unapata kuona mambo ambayo labda kungekua na mwanga wakati, hungeweza kuona, ukiendesha gari na unamwanga mkali, pia unapata kuona barabara vizuri, unapata kumuona yule anayekuja, nae pia napata kukuona vizuri, kwa hivyo kuna uwezekano kupata ajali, unarudi chini sana.

Mimi hutazama video kwenye mtandao eneo la YouTube, mimi utumia YouTube kuangalia mambo ambaye yanatukia, mimi hupata mambo ambaye ya mepostiwa na watu tofauti tofauti na mimi hufurahia sana video za mtandaoni Wakati eneo lingine mbalo mimi pia huangalia video mtandaoni ni kwenye Netflix, napata kuona filamu zilizo tokea, filamu geni geni, na unafurahia sana.

Wakati ni na wasiwasi, mimi huenda kitandani pangu na kulala. Ninapo kuwa na wasiwasi, mimi huona ya kwamba ni kitangamana na watu, naeza kuwaekea hasira yangu, ama naeza kuingiwa na woga. Kwa hivyo, kuepuka mambo hayo, mimi huingia tu kitandani na jifunika blanketi, na napumzika na lala. Ninapo amka sana sana utapata kuwa wasiwasi huo umeisha.

Kuwatia moyo wenzangu, mimi huwataftia nyimbo zenye kutia moyo na mimi huwapigia nyimbo hizo, kati mwngine nawatafutia vitabu vya kutia moyo, ama nawambia waende kanisani, wasome vitabu vya dini kama vile biblia, wapate ma hadithi kama vile hadithi ile ya ayubu, waone kwamba ayubu alipitia shida nyingi sana lakini hakusita kumshukuru mwenyezi mungu na siku moja akaja kufaulu.

La mimi siishi mahali nipozaliwa, mimi nilizaliwa katika mjiwa mumias, lakini nilihamas kwizi naishi katika jiji la Nairobi jiji la Nairobi lina mambo mengi, unapata kutangamana na watu wengi, unapata kuona vitu vingi vinavyo fanyika Kwa hivyo mimi napenda sana jiji la Nairobi na mimi nafurahia sana huku mahali pageni nina poishi.

Aina ya keki ni nayo ipenda inaitwa Red Velvet, yani nyekundu, ni tamu sana ni keki ambayo hasa huwa inapikwa wakati wa sherehe za kuzaliwa kwa mtu. Mimi napenda sana keki ya ina ya Red Velvet na mimi hujaribu kula keki hiyo angalao kila asubuhi ni napo amka na ipenda sana keki hiyo na mimi hufurahia sana.

Jambo nalopenda kununua zaidi ni vitamu tamu. Mimi napenda kununua peremende, napenda kununua chokoleti. Napenda sana vitu ambavyo unaeza kula rahisi na vifaaa wa tamu mdomoni. Ni kila vitu hivyo mimi hufurahi sana, mimi huhisi vizuri ndani ya roho na napenda sana kula vitu vya aina hiyo.

Sifa muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri ni ukweli, mi napenda kiongozi ambaye anaongea ukweli, anasema jambo na anatenda jambo hilo. Si mtu anaesema jambo hili, na kesho anaruka anatenda jambo lingine. Mimi sifurahi sana viongozi ambao wanaruka ruka kutoka jambo moja hadi lingine. Mimi wapenda kiongozi mzuri, kiongozi anaetenda anaesema jambo na analitenda jambo hilo, bila kuruka ruka.

Mime hunywa maji kama lita mbili kwa siku. Mime hunywa gilasi nane ya subuhi na gilasi nane jioni. Napenda sana kunywa maji. Na mime kikisha nanywa maji. Angalau lita mbili kila siku. Napenda sana maji. Maji ni mazuri kwa afya yako. Huwa kusaidia mwili wako haukauki ata mdomu wako pia unakuwa mzuri unapozungumza unapongea watu wana kusikiliza vizuri na hujiisi kama unaibu maanake unakaa mtu mwenye akona njaa sababu ujame maji.

Naam naam ninapenda sana hesabu, hesabu ilikuwa somo langu la kipekee ambalo, nilikuwa nalipenda sana tangia shule ya msingi, nikaja kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, nilikuwa bado napenda hesabu sana, nilikuwa nafanya mazoezi kuhakikisha nanawiri katika somo hilo la hesabu, mimi napenda sana hesabu na ningependa kila mtu apende hesabu jinsi ninavyoipenda.

Mimi huwakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwaelekeza, kwanza na wawuliza majina yao, na wawuliza wanakotoka, na wawuliza lugha wa nazoelewa, kisha na wawuliza sehemu ambazo wanaweledi, wakisha nieleza sehemu zao zaweledi, nawauliza wafanyikazi hao wapya, na wawuliza mambo ambayo wangependa kwanza na ayo, na wafunza usalama, na wakataza mambo ambayo wanafaa kukosa kufanya, na yale ambayo wanafaa kufanya. Kila nahakikisha kwamba wanajihisi nyumbani.

Mimi hushambulia tatizo kwa kusoma, jambo la kwanza mimi husoma tatizo hilo, nijue kwamba limetokea wapi, nikishaelewa limetokea wapi, natafuta ushauri kutoka kwa wafanyikazi wenzangu na pia wakubwa wangu, saa nyingine hata napigia yule aliyeunda mashine yale kazini, kumuuliza tu naeza kutatua vipi tatizo hilo, kishafanya hivi tatizo hilo linakuwa raisi zaidi na naeza kulisuluhisha.

Mimi hupata habari kupitia mtandao, mimi napenda sana mtandao, manake mtandao unakusaidia kupata habari inavyo tokea. Mtandao umeshinda hata magazeti, umeshinda televisheni, manake hizo huwa zina ripoti mambo yaliotokea kama masaa manne ama matano ama hata siku moja baadae. Lakini, mtandao unapata jambo jinsi inavyo tokea na ni rahisi sana.

Tunda langu la kupendezwa ni chungwa, mimi napenda chungwa sana, chungwa ni tamu, na linasaidia kwa afya, tangia nikiwa mtoto mdogo, nilikua napenda machungwa, na nimekuwa nikikula machungwa, tangia nikiwa mtoto mdogo, mimi hufuraia sana machungwa, ningependa sana kuhimiza kila mtu wajaribu kula machungwa, kama maramoja au mbili kila siku.

Mimi huweka malengo ya kila muezi kazini kwa kutumia utaratibu na mpangilio. Mimi huandika zile kazi ya mambo ambayo nafaa kutekeleza mapema nayaandika mwanzo alafu yale ambayo nitafanya mwisho wa mwezi na yaandika mwisho wa mwezi. Napenda sana kuyaweka malengo yangu ya kila mwezi vizuri na kukufanya hivyo na kikisha ya kwamba kila kitu kiko saa.

Chakula nachopenda kula jioni ni wali. Kila wali jioni unalala vizuri, haulali kama umeshiba sana. Kila na ugali unalala kama umeshiba sana na unajihisi kukiwa na maumivu wakati wausingizi, wakati mwngine hata usingizi huji, unaendesha, chooni. Kwa hivyo napenda kula chakula chepesi kama wali majira ya jioni.

Hali ya hewa ni nayoipenda ni hali ya mvua, yani masika. Napenda kukuwa na masika, maanake mvua inanyesha kwa wingi. Kila mtu anaeza kupanda mimea, na mimea inanawiri, unapata mazao mengi, unavuna mazao mengi. Na vyakula vinakuwa kwa wingi, hakuna mtu anaelalamika kwamba kuna njaa ama kuna ukosefu wa vyakula. Mimi na penda sana majira ya masika, manake ndiyo inaeleta vyakula.

Mimi napendelea surwali, manake surwali inaweza kumfunika mtu, sketi ina weza rarulia rahisi na mtu aka pitia mambo mabaya. Surwali pia inasaidia kushika wasichana vizuri, naweza kuona sehemu nzuri nzuri, naweza kuona maumbile ya mwenyezi Mungu. Kama mtu ana umbo la chupa ni rahisi sana kuona, kupitia kwa surwali kuliko kupitia kwenye sketi.

Naam napenda sana kula popcorn, napokula popcorn unajiisi vizuri, popcorn inashibisha hasa wakati unapona filamu kwenye sinema, kila popcorn unaweza kutia makini kwenye filamu unafurahia sana, hauhisi njaa, basi mimi napenda sana kula popcorn na mimi hufurahia sana ni kila popcorn hasa kwenye sinema.

Rafiki yangu wa karibu zaidi alikuwa anaitwa Duncan Okoyana. Tulipatana shuleni na tulikuwa tunaenda shuleni pamoja, tunaenda nyumbani pamoja, tunarudi shuleni pamoja, tulikuwa tunafanya mambo mengi pamoja. Na kitu kilichofanya tukue marafiki na Duncan ni kwamba tulikuwa tunaishi karibu karibu na tulikuwa tunasoma katika darasa moja. Tulikuwa tunapenda sana kusoma pamoja na tunakikisha tunapita mtiani.

Napenda kuona maendeleo ya kiteknolojia katika jamii, hasa mambo kama mabarabara ya kijengwa, mimi hufurahia sana mabarabara ya kijengwa katika jamii, maana yanasaidia maeneo ambayo kitambo hayakueza kufikiwa na magari kufikiwa, pia watu wa maeneo hayo wanapata kuona mashule ya kijengwa, viumba vinakuwa, na basi maeneo hayo yanaweza kunufaika.

Jambo la kwanza nilalofanya ninapoanza kazi ni kuunda mpangilio. Mimi hupanga kazi ambazo nahitaji kufanya kwanza. Alafu zile ambazo zitakuja mwisho naziweka mwisho. Kwa hivyo mpangilio ni kitu cha maana kwa sana mtu anapoanza kazi na ndilo jambo nilalofanya la kwanza.

Baada ya siku ndefu, mimi huoga kwanza kwenye bafu, kisha na kula chakula, Nikisha kula chakula na pumzika kwenye kiti, nikiona filamu moja ama mbili, baada ya kuona filamu hizo, mimi huenda chumbani pangu pakulala, kisha na piga sala yangu ya mwisho ya siku, na naingia kupumzika, nitalala tu usiku mzima, kisha nitakapoamka asubuhi, nitaanza siku nyingine.

Mimi uchaji kifaa changu kila baada ya kama masaa matano. Kifaa changu ni cha kitambo na akiweki moto sana. Kwa hivyo, mimi uchaji kifachangu kama mara mbili kwa siku. Mimi ukitumia kwa masaa kumi na uchaji mara mbili. Napo kuenda kulala, huwawa nahakikisha pia nimekiweka motoni. Ili kesho yake napoanza siku, kiwe na moto.

Shuguli zangu za weekendi sana sana huwa naenda kwenye maduka. Kule madukani naweza kuenda sehemu ya sinema, nione filamu ya mwisho iliyotokea, nikisha ona filamu hiyo, na rudi nyumbani ama naenda kwenye kilabu. Kule kwenye kilabu nitatafuta mvinyo mzuri nikunywe, halafu pia naweza tafuta hoteli, nile chakula kizuri, basi ni hivyo tu ndio mimi hufanya.

Asubuhi hii nilipoamka, jambo la kwanza nililofanya, nilingia bafuni, nikaoga, baadab ya kuoga na kujirashia marashi, nikahakikisha kwamba niko sawa, nikaanza kutayarisha chakula cha asubuhi nika tayarisha chai, nika kunywa chai hiyo na mkate, baada kunywa chai kwa mkate, nika pigia sala yangu, baada kumwomba mwenyezi mungu kwa matumaini, nika tayarisha mkoba wangu na kila kitu kisha nika ingia ofisi.

Naam napenda sana kupiga chombo cha muziki, hasa chombo cha gitaa, chombo hiki cha gitaa nilianza kukipigia nilipokuwa katika kidato cha tatu. Wakati wa kidato cha tatu nilikuwa nasoma katika shule ya ujumla na shule hii kulikuwa na wasichana warembo lakini ili uwashawishi kuongea hata kutembea nao ilikuwa lazima ujue kupigia gitaa. Nilikuja nikakua mweledi sana wa kupiga gitaa Nikaanza kushindana katika mashindano na basi hivyo ndivyo nilianza kupenda kupiga chombo cha gitaa.

Mimi hupendelea kitanda kizuri, kitanda kigumu ni kile kinakuumiza, lakini kitanda kizuri, unaweza kulala vizuri, unaweza kupumzika, hakuna mtu anakusumbua, unajihisi vizuri. Mi napenda kitanda kizuri, maanake pia hata utapumzika vizuri na utajihisi salama, unapoamka pia, utahisi mwili wako uko sawa.

Nina kipawa cha kutabiri mambo wakati mwingine tu naketi nyumbani na na ninapoenda kulala napata ndoto na katika ndoto hizo naona mambo ambayo yatafanyika maishani mwangu ni kesho yake naeleza watu wakati mwingine watu wanaamini wakati mwingine hawaamini lakini mambo hayo yanakuja kutokea. Kwa hivyo mimi nina kipawa cha kutabiri.

Napo fanya makosa kazini, mimi mwanzo hukubali ya kwamba ni mefanya makosa hayo. Kisha naomba msamaa kwa wakubwa wangu, na wauliza ni jinsi vipi tunaweza kurekebisha makosa hayo. Wakisha nipa mwelekeo kurekebisha makosa hayo, basi tunaanza kuyarekebisha. Mimi ni mtu mwenye subira sana na huwa nahakikisha ni mejifunza vizuri kazi ili nisifanya makosa mengi.

Mimi napenda kusimamia watu, unaposimamia watu unaweza kuwaelekeza, unaweza kuwapa ushauri, unaweza kuwaeleza mambo wanayohitajika kufanya Ukisimamia watu unapata heshima na watu wanajua ya kwamba wewe ndiye tajiri, kwa hivyo mimi napenda sana kusimamia watu Ukisimamiwa wakati mwingine watu wanakuelekezaelekeza tu bila heshima, ndio maana mimi sipendi kusimamiwa.

Mimi napenda kuwa mahali penye utulivu, mahali ambapo hapana kelele nyingi, mahali ambapo unaweza kufanya kazi yako ama shughuli zako, bila watu kukusumbua, umetulia, tu, hakuna mtu anakusumbua, kazi zinafanyika vizuri. Sehemu yenye utulivu ni sehemu inayokuza unaweza kukua, lakini mahali ambapo hakuna utulivu huwezi kua kabisa.

Napenda mikutano yenye mchanganyiko ya watu, watu kutoka sehemu mbalimbali hapa duniani, kwa mfano wahindi, wazungu, waafrika. Mikutano ya aina hio, hasa huwa haina watu kubaguliwa kwa rangi, maanake kuna watu mchanganyiko. Kwa hivyo, ninapenda mikutano kama hio, pia ile ambayo ina wanawake na wanaume pamoja, maana mchangio inayatoka hapo ni tofauti, tofauti.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni ule wa masika, wakati kuna masika, mvua inanyesha kwa wingi, na unapata mazao yanamea kabisa, unapata mimea inanawiri, na kwa mfano mimea kama mahindi, maharagwe, miwa, inanawiri, na hivyo chakula kinakuwepo kwa wingi, mimi ninapenda sana msimu huo wa masika.

Zawadi nzuri ambayo nimewaikupokea ilikuwa kitabu. Nilipewa kitabu cha hisabati na kitabu kingine cha uandishi. Kitabu hichi cha uandishi kilinisaidia sana, nikawa naweza kuandika muandiko mzuri. Kitambo kabla ya kuzawadiwa kitabu hicho nilikuwa na muandiko mbaya sana, mwalima alikuwa anapenda kunipiga. Lakini baada ya mazoezi, nikaja nikawa na mwandiko mzuri sana.

Naam nimefikiria kuanzisha biashara yangu maramingi sana Hata nilikuja nikaanzisha biashara, bahati mbaya biashara hiyo ikaanguka lakini bado nina matumaini na nadhani siku moja nitakuja kuanzisha biashara na nitajiisi vizuri sana biashara hiyo, itakapo koma na kuwa nzuri zaidi.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa umakinifu, kuwa mtulivu, nisiwe nasumbua watu. Mimi na amini ya kwamba ukiwa mtu mwenye umakini, utakuja kukua kimaisha, na hakuna mtu atakuwa anakusumbua. Mimi na amini ya kwamba umakinifu, maishani ni jambo la maana sana, na kazi yako itakuwa bora.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi na pia huwa nafanya mazoezi jioni. Unapo fanya mazoezi asubuhi, unapata kuwa siku nzima, unajihisi umechoka choka kidogo. Lakini ukifanya asubuhi kidogo na jioni kidogo, basi huna uchovu sana na unweza kuendelea na shuguli zako kama kawaida.

Ninapo husiana na timu ya mbali, mimi hufanya kazi kwa kutumia video, saa zingine simu, tunawasiliana kupitia simu, tunapanga mikakati, kila mtu anajua kazi anayofaa kufanya na anahitajika kufanya bila kusita. Kwa hivyo kupitia mazungumzo ya mara kwa mara, tunahakikisha ya kwamba kazi inaendelea vizuri hata kama timu iko mbali.

Wakati mvua jambo kuu ninalofanya ni kupanda mimea, kwa mfano napanda mimea kama mahindi na maragwe mimea hiyo inapokuwa, basi ni nauhakika ya kwamba, ninaweza kupata mazao mazuri mimea hiyo kwanza ni kisha lima na ipanda, alafu nitapalilia, ni ngoe magugu kisha wangoa magugu, basi na jitaharisha kungoja wakati wa kuvuna.

Mimi husomea habari mtandaoni kupitia maeneo kama Facebook ama Instagram A maeneo hayo mimi nasoma habari pole pole hadi ni na po maliza kusoma habari hizo Najihisi nimefurahi, najihisi niko sawa sawa habari za mtandaoni ni nzuri na mimi hufurahia sana kusoma hasa kwenye Facebook na kwenye X.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia kusoma. Mimi husoma vitabu kabisa na ninapo soma vitabu hivyo napata kuelewa mambo mapya yanavyofanyika. Mimi nafurahia sana kujifunza mambo mapya na kupitia kusoma naeza kujifunza mambo mengi yanayotukia.

Napendelea sana msimu wa joto maanake wakati kuna joto, magonjwa ni machache Kila mtu anaketi kama amefurahi, unaeza tembea hata Hapo nje ukiwa kifua wazi na usipate ugonjwa wowote Halafu pia kukiwa na joto, unaeza enda ufukweni mwa bahari Ukajituliza, ukaogelea kwa hivyo msimu wa joto ni mzuri sana.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu anaitwa Michael Jordan. Michael Jordan ni mchezaji shupavu sana. Alicheza mida ya miaka ya tisini lakini bado anajulikana hadi sasa na watu wanamtambua kama bingwa kabisa katika mchezo wa kikapu. Mchezo wa mpira wa kikapu ni mzuri sana hadi kuna viatu vilitolewa kwa kumbukumbu yake.

Naam ninapenda sana kukimbia, mimi hukimbia asubuhi, mimi hukimbia kama kilomita tano kutoka kwa nyumba yangu, kisha nakimbia kilomita zingine tano kurudi, napenda sana kukimbia na mimi hufrahia kukimbia, maanake mazoezi kwa mwili ni muhimu sana kwa mwili huo kuendelea kufanya kazi vizuri.

Naam, ninapenda sana kuimba, mimi huimba sana, usiku na mchana, mimi huimba, mimi hufanya mazoezi, mimi hutafuta nyimbo zilizotokea, na ninaimba nyimbo hizo, kwa furaha, nashangilia sana, napenda sana kuimba, mimi ni muimbaji hodari na hadi niliwahi kuwa katika kwaya ya shule.

Mimi napenda kusoma habari mtandaoni. Maanake, ukisoma habari mtandaoni, unapata habari inavyotoka. Lakini ukisoma habari kwenye magazeti, saa nyingine magazeti yana, unapata ya kwamba magazeti yanakupa habari ya siku moja iliyopita. Kwa hivyo habari za magazeti, siku hizi zimewachwa nyuma. Watu wanapenda kusoma habari mtandaoni.

Mimi ninapanda miti kwa wingi ili nilinde mazingira Pia mimi huwa nahakikisha ya kwamba situpi plastiki ovyo ovyom na huwa natembea katika barabara kuokota plastiki zilizotupwa na watu na kwa njia hiyo naeza kulinda mazingira Mimi naamini ya kwamba mazingira yanalindwa kwa kuhakikisha hatutupi plastiki tuna na pia tunapanda miti kwa wingi.

Nguvu zangu kazini ni nguvu za kusoma, mimi huwa wanasoma kwa weledi sana kwa hivyo wakati tuna mikutano, mimi ndio huwa napewa vitabu ama zile agenda za mkutano kusoma. Mimi nina nguvu zaidi katika kusoma, wafanyikazi wenzangu wanapenda kunisifia kwa usomaji wangu kuwa shupavu.

Naam naam nimewai kulima, nimelima muda mrefu sana, ilikuwa napanda viazi, napanda mimea tofauti tofauti, mimi ninapenda kulima na nimewai kulima kwa muda mrefu sana, mimi hufurahia sana kulima, ningependa kuimiza kila mtu ajitahidi, siku moja pia naye aweze kulima.

Malengo ambayo ni nayo kwa kazi yangu ni yale ya kuweza kuimarika, ni pande juu, niwe na cheo kingine, naamini ya kwamba ukipata cheo kikubwa katika kazi, utaweza kuwa unapata pesa mingi na wafanyi kazi ya nzako, wataweza kuku heshimu, wataweza kuku, watakupa heshima na utakuwa mtu mkubwa sana kazi.

Mimi hupata marafiki wapya, hasa kupitia kwenye Facebook, huwa naingia kwenye Facebook naenda katika eneo la kupata marafiki wapya na kupitia hapo tunaweza kuanza kuongea na baada ya muda usiokuwa mrefu, unapata ya kwamba tunaanza kupata pesa zaidi na tunaweza kuheshimiana na kujua kukuwa marafiki wazuri.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni mtu kupenda kuingiza vidole vyake kwenye pua. Mimi nadhani pua ni sehemu ambayo mtu anafaa kujishika akiwa kwenye bafu wakati anaoga. Akimaliza ananawa mikono yake vizuri. Lakini kuna watu ambayo wanapenda kujishikashika pua hadharani. Nadhani hiyo ni tabia mbaya sana ambayo wanafaa kuwacha maanake inachukiza sana.

Michezo ninayopenda kutazama ni michezo ya mipira mpira wa mguu napenda mpira wa mguu kabisa manake unapocheza mchezo huo Unapata ya kwamba unafurahia sana Mimi hutazama hasa mpira wa uingereza, ligi kuu ya uingereza na ligi kuu ya bara ulaya mpira hiyo ni mpira mzuri sana na ukiona timu zikicheza unafurahia sana na unajihisi vizuri kama binadamu.

Naam mimi napenda sana kuoga kwa maji ya moto, unapooga kwa maji ya moto, unajihisi vizuri hauhisi baridi, unahisi pia mwili unachangamka kama ulikuwa bado una usingizi usingizi, unahisi mwili unachangamka lakini ukioga kwa maji baridi hata unaeza kuwa mgonjwa hasa wakati wa majira ya masika.

Napenda kusafiri kutumia ramani, maanake ramani waeza kuitumia Hata maeneo ambayo hakuna stima ramani ndio njia asili ambayo watu walikuwa wanatumia kusafiri mimi nina uzoefu sana, ni rahisi sana kusoma ramani Maanake unaangalia tu penye uko na unafuata njia na unaeza kufika mahali unakoenda.

Napenda kuenda kwenye cinema maramoja kila wiki, hasa siku ya ijumaa, jioni, ninapo toka kazini, mimi hukutana na mpenzi wangu, tunaenda kwenye cinema, tunaona cinema iliyotokea, tunafurahia sana kuona cinema, na kisha tunarudi nyumbani, mimi hufurahia sana kuenda cinema kama mara moja kila wiki.

Kumbukumbu kubwa ninayo utotoni ni wakati nilipanda mti wa mzabibu, kisha nikaanguka vibaya sana, mti huo ulivunjika. Sikutarajia kwamba unaeza vunjika kutokana na uzito wangu lakini ni kumbukumbu ambayo. Sitawai sahau maishani mwangu maanake nilianguka na kichwa ingawa sikuumia sana lakini ilikuwa kumbukumbu mbaya na ata pengine ningekufa.

Mimi huenda mahali pa ibada kila jumapili mimi huenda masaa ya saa mbili na natoka saa tano au huwa namwomba mwenyezi Mungu namshukuru sana kwa kila kitu kilichofanyika maishani mwangu nafurahia sana napenda sana kuenda kwenye ibada kila wiki.

Somo la science inalolipenda ni somo la kemia. Mimi napenda sana kemia, maanake unapata kuchanganyika, kuchanganya vitu tofauti tofauti ili kupata mazao mazuri. Kwa mfano unaweza unda juisi, unaweza unda kemikali, kuchanganya kemikali tofauti tofauti hata unaweza kuunda vitu vyamaana sana katika maisha.

Mimi napenda kula sana hotelini Ah kila mara mimi huenda hotelini na naitisha chakula maanake chakula cha hotelini saa zingine ni kizuri sana na unataka tu kukula chakula mapochopocho aina aina ambayo pengine nyumbani huwezi kutayarisha namna yanavyo tayarishwa na wajuzi wapale hotelini.

Mahali ninapoishi panaitwa kitusuru, ni kuzuri sana, kunaheshimika, watu ambao wanaishi huku kitusuru, ni watu wa kifahari, watu walio na pesa tele, na mimi nafurahia sana kuishi huku kitusuru, manake napata kutangamana na watu wazito, watu wanaoheshimika, na tunapata kupanga vitu vingi katika maisha.

Wakati kuna juakali mimi unapenda kuenda kuketi chini ya kivuli, chini ya miti napata kupumzika napata kufanya vitu tofauti tofauti. Mimi ufurahia sana kukiwa na juakali manake watu wengi hawatembei inje na basi mimi naeza kupata wakati wa kupumzika peke yangu na kufikiria vitu vingine vya maisha.

Naam napenda sana kusikiliza redio, hasa kusikiliza stesheni za hapa nchini Kenya, manake naeza kupata majadiliano tofauti tofauti, yanaendelea katika redio, naeza kusikia watu wakitoa maoni yao kuhusu mambo fulani. Napenda sana kusikiliza redio na mimi hufurahia sana kusikiliza redio.

La, mimi sipendi kuvaa vipuli, maanake ukivaa vipuli kama mwanaume hapa Kenya watu wengi watafikiria wewe ni shoga na watu wataanza kusumbua watu watafikiria ya kwamba unakinzana na dini zao kwa kuwa shoga Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa vipuli, maanake vinatoa ama vinafanya unafikiriwa kuwa mtu tofauti ya jinsi ulivyo.

Mimi hutumia kompyuta kufanya kazi, napenda kutumia kompyuta kufanya kazi, manake kompyuta ni nzuri na inakusaidia kufanya mambo tofauti tofauti, napenda sana kufanya kazi kupitia kompyuta, na mimi ufurahia sana kutumia kompyuta kufanya kazi, naweza kupata pesa nyingi, na naweza kufurahia maisha.

Naam napenda sana kuogelea, mimi ni mweledi wa kuogelea na nime barikiwa sana katika kuogelea na naweza kuogelea hata muda wa kile umbali wa kilomita kama kumi Napenda sana kuogelea na mimi ni shupavu sana Kwa hivyo mimi kila jioni lazima niende ufukweni bahari, ningie baharini na naogelea kabisa.

Ushauri ambao naeza kumpea mtu mwingine ni kwamba awe mtulivu, asiwe na pupa, mambo yatakuja, kila unachotaka hapa maishani, mradi we ni mtu unamwomba mwenyezi Mungu, siku moja utakipata, bora tu uwe na imani, na usiwe na pupa, usitafute njia za mkato, uende pole pole na utakuja kupata kila unachokitaka.

Mabadiliko yanapofanyika kazini, mimi nayashambulia kwa kuyakubali mwanzo. Lazima ukubali ya kwamba mabadiliko yamefanyika, ndiposa uanze kujipanga. Kwa hivyo mimi huunda utaratibu, naenda nauliza wale waliokuepo katika sehemu hizo kabla yangu, nawauliza ushauri na mwelekeo. Baada ya kupata ushauri na mwelekeo basi, naweza kufanya kazi hizo geni ambazo zimetoke.

Mimi napenda kusikiliza mziki wa rumba, hasa mziki wa kiasili, wa kongo, ulioimba kwa lugha ya lingala. Napenda sana kusikiliza wanamziki kama vile Franko Lombo Luanzo Makiadi, wanamziki Madilu System, mwanamziki Papa Wemba, mwanamziki Sam Mangwana. Mimi huwasikiliza sana nawafurahia sana kusikiliza wanamziki hawa wakiimba. Penda sana kusikiliza wanamziki hawa, manake wako sawa.

Naam nimewahi kusafiri kwa ndege, nilitoka jiji la Mombasa, hadi jiji la Nairobi Nilifurahia sana kusafiri kwa ndege na ilikuwa ilikuwa jambo nzuri sana na tulifika haraka sana Nilifurahia sana kila mtu aliyekuepo, alijihisi, amefurahi sana maanake ndege ilisafiri mbio sana Natuliweza kufika mbio sana.

Mimi huzungumza na watu wa jamii yangu vizuri, huwa tunashirikiana katika kazi tofauti tofauti, hakuna mtu ambaye anakosana na mwenzake, kila mtu anamsaidia mwenzake na kazi inaenda sawa sawa. Jamii yangu mimi nashiriki nao pia kwa mlo, saa zingine tunapanga kazi, tunafanya michango, tunapanga harusi na mazishi yote sawa sawa.

Mimi ni mpenzi wa chai, napenda chai sana. Huwa nakunya chai ya asubuhi, saa saba na hata jioni. Napenda sana chai lakini mimi sipendi kahawa kwa hivyo. Naweza sema mimi ni mpenzi wa chai kuliko kahawa. Napenda chai maanake na kuchangamusha sana na unaeza kuendelea na shuguli zako kama kawaida.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati. Rangi ya samawati inapatikana katika nguo za wauguzi, sa zingine sare za shule za watoto wadogo. Katika shule niliyokua naenda, tulikuwa tunavaa rangi ya samawati. Kwa hivyo nilikuja nikaipenda sana rangi hiyo. Hadi wa leo nyumbani pangu nimepaka rangi ya samawati.